Napenda vyakula vyenye ladha tamu, hasa matunda kama maembe, tende na keki ya vanila. Ladha hii huniletea furaha na kumbukumbu za kifamilia kwani mara nyingi hufuraiwa pamoja mezani. Kila ninapoonja kitu chenye utamu nahisi utulivu na shukrani kwa maisha na mara nyingi hunikumbusha pwani ambapo maembe safi na juisi tamu hupatikana kwa urahisi. Ladha tamu kwangu si tu chakula bali pia ni alama ya upendo, mshikamano na furaha ya kijamii.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni cha historia kwa sababu kinatoa mwanga wakipekea kuhusu safari ya binadamu kutoka zama za kale hadi dunia ya kisasa. Mara ya kwanza nilipo soma sura zake za mwanzo nilivutiwa na maelezo jinsi binadamu walivyo toka kuwa wawindaji na wakusanyaji hadi kujenga jamii tata na ustaarabu. Kitabu hiki hufundisha uvumilivu na ufahamu kwa kijamii kwani kinatuonyesha makosa na mafanikio ya binadamu kwa karne nyingi jambo ambalo nililiona kweli ninapo. Endelea kusoma kuhusu mapinduzi ya kilimo na viwanda. Pia napenda jinsi mwandishi alivyo changanya historia, falsafa na sayansi ya kijamii. Kwa lugha rahisi na yenye kusisimua, hukifanya historia isiwe tu kumbukumbu za zamani bali darasa la maisha ya kisasa.

Ndiyo, ninagawanya taka zangu ni jambo muhimu kwa afya na mazingira ya maisha ya kila siku. Nina taka za kikaboni ambazo ni mabaki ya chakula, majani na maganda ya matunda na mara nyingi utumika kutengeneza mbolea ya hasili. Ninataka zisizo na kikaboni, plastiki, chupa, karatasi na chuma. Hizi zinaweza kurejelewa na kutumika tena. Pia ninagawa taka atarishi, ambazo ni battery, dawa zisizokwisha muda, au vifaa vya elektroniki. Hizi zinaitaji kutupwa kwa njia maalum ili zisiaribu mazingira. Kwa hivyo kugawanya taka ni nidhamu ya kila siku, inayojenga usafi afya na uendelevu wa kimaisha.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota kwa sababu ni jambo la kuvutia sana, uniletea utulivu na pia unikumbusha ukubwa wa ulimwengu. Nyota uangaza anga kwa mwanga wa kipekee na utengeneza manthari ya kutulia na ya kimahaba. Nyota ufundisha kuhusu sayari, galaksi na historia ya binadamu katika kufuata maarifa ya anga. Pia nyota usaidia kupunguza msongo wa mawazo kwani zinakufanya ujisikie sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Kwa hivyo kuangalia nyota si tu burudani, bali ni safari ya kiroho, kielimu na kitamaduni.

Napenda zaidi kushiriki chakula na mazungumzo ya pamoja na familia yangu kwa sababu huniletea mshikamano na furaha ya kijamii. Pia napenda kutembea nao ufukweni au bustanini kwani hutupa na fasi kupumua hewa safi na kuzungumza bila usumbufu wa teknolojia. Kila ninapokuwa na familia yangu na hisi kama nimejenga kumbu kumbu za kudumu na urafiki wa ukaribu kwa sababu si tu kuhusu shughli bali pia ni kujenga upendo na mashirikiano ya familia. Kwa hivyo kwangu si kufanya mambo na familia ni alama ya mshikamano furaha na utulivu wa maisha.

Ninapoanza mradi wa kazi, hatua ya kwanza ni kupanga malengo na matarajio kwa uwazi kwa sababu bila mwelekeo sahii mradi unaweza kukosa mafanikio. Pia napenda kuanza kwa kufanya tafti na mashauriano ili kuhakikisha mradi unahusiana na maitaji ya jamii au shirika. Kila ninapofikiria kuanzisha mradi nahisi kama ni safari ya kujenga nidhamu na mshirikiano kwa sababu ni si tu kuhusu kazi bali pia ni kujenga mshirikiano na mshikamano wa kijamii na uajibikaji wa pamoja.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kutumia muda huo kwa kupumzika na kujipa nguvu upya. Kwa sababu, hunisaidia kuendelea na shughuli za siku kwa ufanisi. Pia, napenda kwanza kusikiliza mziki au kusoma makala fupi wakati huo, kutumia mapumziko ya mchana kwa mazungumzo mafupi na wenzangu kwa kuimarisha mshikamano wa jamii na kuleta furaha katika siku yenye shughuli nyingi.

Ninapenda kuvaa nguo zenye urahisi na heshima kwa sababu huniletea utulivu na kuakisi utu wangu. Mara ya kwanza nilipo chagua kuvaa nguo za rangi ya buluu bahari nilihisi uhusiano wa kuwa karibu na mazingira ya pwani na upepo wa bahari. Pia napenda kuvaa nguo za kitamaduni za kiswahili kama kikoi au dera kwa sababu hunikumbusha historia na mshikamano wa kijami. Kila ninapofikiria mavazi na hisi kama ni daraja la kuunganisha utamaduni utu na uzuri wa maisha.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu ni jambo la kuvutia sana na uniletea furaha na utulivu wa kiakili. Chombo cha muziki uniletea burudani na hisia na unisaidia kueleza hisia bila maneno, iwe furaha, uzuni au matumaini. Pia, ni sanaa inayonipa nafasi ya kuunda sauti na kuunganisha mitindo tofauti. Vyombo vya muziki upunguza msongo wa mawazo na kuimarisha akili. Kwa hivyo kupiga chombo cha muziki si tu burudani bali ni jia ya kuunganisha hisia utamaduni na mshikamano wa kijamii.

Napendelea zaidi hali ya joto la wastani kwa sababu huniletea utulivu na nafasi ya kufanya shughuli nyingi bila vizuizi. Mara ya kwanza nilipoishi katika mazingira yenye baridi kali nilihisi ugumu wa kuendelea na shughuli za kila siku kwani nilihitaji kuvaa nguo nzito na mara nyingi nilihisi kuchoka. Pia napenda joto kwa sababu linahusiana na chakula cha pwani kama juisi ya maembe na samaki ya kukaanga. Ambavyo hunikumbusha mshikamano wa kifamilia.

Timu ni nayo ipenda zaidi ni Manchester United kwa sababu historia yake na mashabiki wake uniletea hamasa na mshikamano wakipekee. Mara ya kwanza nilipoanza kuifuatilia, nilivutwa na wachezaji, wakubwa walio wai kuichezea kama Ryan Giggs na Cristiano Ronaldo na jinsi walivyo badilisha michezo kwa umbunifu na nidhamu. Kupenda si tu kuhusu ushindi, bali ni kuhusu mshikamano wa mashabiki na kumbukumbu zinazo jengwa, jambo ambalo niliona kweli, nilipo ona mashabiki wakishangilia kwa pamoja, hata wakati timu inapo shindwa. Pia napenda Manchester United na uhusiano na istoria na soka duniani kwani ni moja kati ya klabu zinazo jenga heshima na utamaduni wa mchezo huu. Kila ninapo fikiria timu hii na hisi kama daraja la kuunganisha furaha, mshirikiano na hamasa ya mchezo.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ninjia ya kisasa na salama ya kulinda taarifa, binafsi na vifa. Pia kwa usalama wake wakibinafsi, kila mtu ana alama zake za kipeke hivyo ni vigumu mtu mwingine kuzidanganya. Pia kwa uraisi wake wamatumizi, napo tumia kidole changu kufungua simu, kompyuta, au mulango. Kwa hivyo kutumia mfumo wa usalama wa vidole ni njia ya kisasa ya kulinda tarifa na mali ingawa bado kuna changamoto dogo zinazo weza kutokea.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni Japani kusababu historia na utamaduni wake hunivutia sana. Mara ya kwanza niliposoma kuhusu miji ya Tokio na Choto nilihisi kama Japani ni daraja la kuunganisha teknolojia ya kisasa na urithi wa kale. Pia napenda sanaa ya Japani kama mashairi ya haiku na muziki wa koto kwa sababu hunikumbusha uhusiano wakina kati ya binadamu na asili. Kila ni napofikiria Japani na hisi kama ni daraja la kuunganisha elimu, ubunifu na mshirikiano wakijamii. Hivyo kwangu kutembelea Japani sio tu ndoto ya kusafiri, bali ni alama ya kujifunza kugundua na kushirikiana na tamaduni mpya.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii kwa sababu ni njia rahisi ya kuwasiliana, kushirikiana na kujifunza mambo mapya. Kwa mawasiliano, mitandao ya kijamii husaidia kuwasiliana haraka na familia, marafiki na wenzangu popote walipo. Pia hutoa nafasi ya kujifunza kupitia makala, video na mijadala ya kijamii. Pia huleta mshikamano katika jamii, kujenga mshirikiano wa kijamii kwa kushirikiana katika vikundi na mijadala na maswala ya jamii. Hivyo basi kutumia mitandao ya kijamii si tu burudani, bali ni njia ya kuunganisha watu, kushirikisha mataifa na kuendeleza ubunifu.

Kwa kawaida, watu hutumia kati ya masaa tatu hadi masaa sita mtandaoni kwa siku kutegemea na kazi na maisha yao ya kila siku. Pia, napenda kutumia muda mtandaoni kwa kujifunza, kusikiliza muziki na kushirikiana na marafiki kwa sababu huniletea maarifa na mshikamano wa kijamii. Kila ni napofikiria muda ninaotumia mtandaoni nahisi kama daraja la kunganisha elimu, burudani na mshirikiano lakini pia ni lazima nidumishe nidhamu ili nisiathiri, afya na maisha ya kijamii. Hivyo kwangu kutumia muda mtandaoni ni alama ya kujifunza na kushirikiana lakini kwa uwiano unaofaa.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwazi na heshima kwa sababu ndizo nguzo zinazojenga mshirikiano na ufanisi wa timu. Mara ya kwanza nilipojihusisha na mradi wakikazi nilihisi umuimu wa kueleza mawazo kwa uwazi na kusikiliza wengine bila kuwapuuza. Mawasiliano kazi ni si tu kubadilisha taarifa bali ni kujenga uaminifu na mshirikamano katika jamii jambo ambalo nililiona kweli tulipoanza kushirikiana kwa uwazi na kusaidiana.

Kwa kawaida naweza kuenda ospitali mara mbili hadi mara nne kwa mwaka kutegemea na afya na maitaji yangu. Mara ya kwanza nilipo anza desturi ya kufanya vipimo vya kawaida nilihisi umuimu wakujua hali ya mwili mapema kabla ya matatizo makubwa kutokea. Kuenda ospitali si lazima tu wakati wa ugonjwa, lalipia kwa ajili ya ukaguzi wa afya na ushauri wa daktari, jambo ambalo nauliona kweli nilipoanza kufanyiwa vipimo, ya damu na shinikizo la damu mara kwa mara, pia napenda kuhusiana na ziara ospitalini na kinga, kama chanjo na ushauri walishe kwa sababu unisaidia kuishi mawisha yenye afya na utulivu.